Napenda kula chakula ambacho hakina mafuta. Napenda kula chakula kisicho na mafuta. Siku zote chakula ambacho hakina mafuta ni chakula ambacho ni salama kiafya. Kwa hiyo, mimi napendelea zaidi kula chakula kisicho na mafuta. Na pia chakula ambacho hakina mafuta, huwaga kina ladha nzuri kuliko kile chenye mafuta.

Wakati wa mapumziko, huwa nakaa na kutulia na kujiburudisha akili. Cha kwanza huwa natafta kitu inacho, kinaweza kuniburudisha, kinaweza kikachangamsha akili yangu. Na ninapokuwa kazini pale endapo kuwa nimechoka. Huwa na pumziko katika sehemu yenye utulivu. Ambako nikishatafta sehemu yenye utulivu, huwa natafakari mambo mbalimbali kuhusu kazi.

Mandhari nzuri ambayo nisha kuona ni mandhari ya fukwe za bahali. Mandhali ambayo ipo pembezoni mwabahali. Nishawai kutembelea huko nikaenda pembezoni mwa bahali kwa lengo la kufulai. Kuangalia vitu jinsi vinavyoenda, kuangalia mazingira ya pale ambapo yalikuwa pembezoni mwa bahari.

Huwa nawakalibisha wafanyakazi wapya kwa kuwakalibisha kwa maneno mazuli na wanapofika kwenye hilo eneo la kazi. Huwa nawalezea jinsi eneo la kazi lilivyo, sheria za kazi zilivyo nawaonyesha sehemu muhimu za eneo la kazi ambayo watatakiwa kulifanya na kuwapa utalatibu mzuli namna gani ya kufanya kazi ili kazi wanazofanya ziwe na nadhifu na dhiwe zabiti.

Ndiyo huwa navaa saa na napendelea kuvaa sana. Kitu nacho furahi zaidi kuhusu kuvaa saa, napovaa saa huwa napendeza, pia napovaa sa ahuwa inanisaidia kuangalia muda. Mfano, nikitaka kuangalia sasa hivi ni saa ngapi. Nikiwa nimevaa saa naangalia muda kwa sasa hivi itakuwa ni saangapi.

Huwa na lala kwa kawaida kwa masaa nane. Tangu napo lala hadi kuamka huwa na tumia jumla masaa nane kupumzisha mwili wangu. Na hayo masaa nane huwa nahakikisha kwa kila siku na lala na tumia masaa nane kwa ajili ya kuweka mwili wangu vizuri, kutayari kwa kazi na shughuli mbali mbali.

Hua napenda kula nje ya nyumba mfano mgawani. Naweza kuwa sehemu ya mti, sehemu yenye utulivu, sehemu yenye upepo. Hapo ndipo mahali ambapo napenda kukaa na kupata chakula nje ya nyumbani.

Chakula ambacho nakula mara nyingi zaidi ni ugali. Huwa nakula ugali na mboga za majani, michicha na mahalage. Nizo mboga ambazo huwa napendelea zaidi kula kila siku. Ni mboga ambazo zinapatikana ula pa ulaisi kwenye mazingila yetu yanayozunguka nyumba.

Kabla ya kulala huwa nahakikisha naanda mazingira vizuri, mazingira ya kulala, huwa namuomba mungu, na huwa nahakikisha sehemu ya kulala kwanza inakua safi, na sehemi inakua salama, yenye utulivu, ambao naweza kukaa bila ya kuwa na usumbufu wa aina yoyote. Huwa nafanya maandalizi mengi sana kabla ya kulala.

Huwa napenda pendelea zaidi kununua vitu sokoni. Vitu ambayo napenda kununua sokoni mahali ambapo kuna soko kubwa. Huwa naenda hapo kwa lengo la kununua vitu mbali mbali. Kama vile sukari, matunda, chakula, mahindi, maharagwe. Huwa naenda kununua sokoni mara nyingi. Sipendelei kuenda nje ya sokoni. Kwa lengo la kupata vitu ambavyo ni bei rahisi na vizuri zaidi.

Ndiyo huwa napenda kulima bustani ya matunda, napenda kulima bustani ya mboga mboga, napenda kulima bustani ya maua na mazingira ambapo nakua nyumbani huwa nakikisha panakua na bustani. Hiyo bustani huwa inanisaidia kwa matumizi mbalimbali, kupamba nyumba, kufanya vitu mbalimbali vina vya uhusiana na bustani.

Utotoni nilikuwa napenda sana kucheza, huwa napenda kucheza, nilikuwa napenda kucheza michezo ya magari, michezo ya kukimbia, kitu ambacho nilikuwa napendelea zaidi utotoni ni kucheza, nilikuwa napenda ninapokuwa na wenzangu, na tunacheza michezo mbalimbali ya utotoni, tuna fly, tunabuludika kwa pamoja.

Huwa nashuulikia mda wa mwisho kwa kuhakikisha naweka mambo sawa na napomalizia kitu fulani, huwa naakikisha kitu kwanza. Mwishoni mwa mda naakikisha mazingila yapo fizuli, kila kitu kipo sawa, kila kitu kwenye hali yake, kipo salama na wakati mwingine naeza kukikuta, mahali pale kilivo. Kwa huwa naakikisha mazingila nayaacha salama, ninapomaliza kitu fulani.

Mara nyingi nafua nguo mara mbili kwa wiki. Wanafua kwa siku mbili kwa wiki. Huwa nahakikisha nafua nguo zangu zote siku mbili kwa wiki. Na kwa sababu ninapokuwa bize siku nyingine huwa siwezi kufua huwa na tumia siku mbili kwa wiki kwa ajili ya kufanya usafi wangu.

Huwa napenda sana zaidi mkate wa maziwa. Mkate ambao umetengenezwa na maziwa. Huwa naupendelea zaidi kuliko mkate mwingine wowote. Mkate uliotengenezwa na maziwa. Una ladha nzuri. Unapokula. Hauchoki kula. Kingine una ladha nzuri. Una virutubisho vizuri. Una proteini nyingi. Napendelea sana mkate wa maziwa.

Kitu ambacho kwa huwa kinanifanya ni furahi zaidi. Ni kwa mfano pale ninapo kifanya kitu kizuri, ninapo kifanya ugunduzi wa kitu fulani. Ambacho kilikuwa kinanisumbua, baadae ni kakifanya uvumbuzi. Huwa nafurahi sana, huwa nafurahi zaidi. Ninapo kufanya ugunduzi wa kitu fulani kwenye maisha yangu.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha ambao umenifundisha zaidi ni uzoefu wa IT, teknolojia ya habari na mawasiliano. Ndio ulionifundisha kazi zaidi. Nimepata uzoefu huko wa kufanya kazi kwa muda mrefu kwa kufanya kazi kwa bidii. Kwa hio kupitia teknolojia ya habari na mawasiliano imenisaidia kufundisha na kupata uzoefu wa kazi zaidi.

Ndiyo, huwa napendelea kusoma maoni mtandaoni, napendelea sana zaidi kusoma mtu anapotoa maoni kuhusu jambo fulani, hususani mtandaoni. Kitu ambacho huwa kinanifurahisha zaidi, ni maoni ya watu mbali mbali wanayotoa kupitia mtandao. Ni kitu ambacho huwa nafurahi zaidi huwa naposoma najifunza na kutafakali mambo mbali mbali.

Huwa zaidi zaidi huwa napenda kutembelea sehemu za mashambani na sehemu za mjini. Huwa napenda kutembelea sehemu hizo kwa madhumuni ya kujifunza vitu mbalimbali ambavyo vinakuwepo kwenye hayo mazingila. Ninapukua kwenye hayo mazingila naweza nikakutana na watu. Naweza nikakutana na shuuli mbalimbali za kiuchumi. Kwa hiyo huwa inakuwa kwangu faida kwa lengo la kujifunza na kupata uthoefu mbalimbali.

Ushauli ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuamba ushauli atumie mda vizuli, anatakiwa kufanya kazi kwa bidii, anatakiwa kushirikiana na watu, anatakiwa kuwa na upendo, na anatakiwa kujali mda kila mtu ambaye ningependa kumpa ushauli zaidi. Nikuamba hajali mda na apende kushirikiana vizuli na watu.

Huwa nashughlikia kazi za dharura kwa kutafuta mtu maalumu, mtu ambaye anaweza kunisaidia kwenye kuifanya hiyo dharura. Huwa natafuta mtu maalum natafuta kitu msaada maalumu ambao unaweza kunisaidia kuifanya hiyo kazi ya dharura. Na mtu huyo maalum naweza nikampata kwa watu wangu wa karibu ama ninaweza kupata sehemu maalum ambayo inaweza kutoa watu maalum kwa ajili ya kusaidia kwenye dharura husika.

Ndio, huwa napenda kupiga chombo cha muziki, kama vile ngoma, kinanda, huwa napenda kwa sababu huwa kina furahisha na kinachangamsha akili na ninapofanya kitu fulani nimechoka, nimepumzika, huwa sana napenda kupiga chombo cha muziki.

Apana, kwa saa hivi siwezi kuhishi hata siku moja bila teknolojia. Teknolojia kwenye maisha ya saa hivi, ninapokula, ninapokunywa, ninapofanya kazi yote. Lazima nitegemee teknolojia. Kwa hivyo siwezi kuhishi siku moja bila teknolojia. Teknolojia ndiyo msingi wa maisha yangu kwa saa hivi.

Changamoto zaidi ambazo huwa na kutanazo kazini ni upungufu wa vifaa kukosekana kwa watu sahihi kwa ajili ya kufanya nao kazi. Pia changamoto nyingine ambazo huwa na kutanazo kazini ni kukuwa na watu ambao hawana ushirikiano kukosa msaada pale ninapokuwa na shida. Na pia kitu ambacho kuwa kina nikatisha ambayo kuwa ni changamoto kubwa ni gharama za maisha na pokuwa kazini.

Ndiyo huwa napenda kutembea kwa miguu kwenye sehemu fupi mbali mbali. Huwa napenda zaidi kutembea kwa miguu kwa sababu huwa nahisi mwili umechangamka. Pia huwa natembea kwa miguu kwa lengo la kuchangamsha mwili wangu. Uwe na uwezo mzuri uwe na afya njema kwa hivyo napenda zaidi kutembea.

Mazingira ya kazi ambayo huwa nayapendelea zaidi. Ni mazingira yenye utulivu, mazingira yenye watu ambao wana ushirikiano, ni mazingira yenye vifaa vya kila namna ambavyo vinaweza kutumika kwa ajili ya kazi. Huwa napendelea sana mazingira ambayo yamejitosheleza kwa ajili ya kufanya kazi.

Msimu wa mwaka ambao huwa naupenda zaidi ni msimu wa mvua, ni msimu ambao kwangu ni pendwa zaidi kwa sababu ni msimu ambao huwa naweza kufanya kilimo, huwa naweza kufanya maandalizi mbali mbali kwa ajili ya shughuli za kiuchumi napendelea zaidi kipindi cha masika ambacho ndicho kipindi cha mvua kwa hapa kwetu.

Ndiyo huwa napenda kucheza michezo ya ubao huwa napenda michezo ya ubao kwa mfano tunapokuwa tunacheza na wawili ama na mtu fulani huwa napendelea sana kwa sababu huwa inachangamsha akili akili zinakuwa zimechangamka na mnapokuwa mnacheza mchezo ambao ni mchezo mzuri sana mchezo unaotumia akili mchezo unapoucheza akili inachangamka na kufurahi.

Sana sana wanatazama video kwenye app ya YouTube. Ndiyo app ambao huwa napenda sana zaidi. Kuangalia video mbalimbali video za michezo video za taraifa ya habari video za matukio mbalimbali yanayotokea kwa siku hiyo. Huwa napendelea zaidi kuangalia video kupitia app ya YouTube.

Ndiyo, huwa napenda kuzungumza kuhusu siasa, huwa napenda kuzungumza kuhusu hali ya siasa kwa muda huo, huwa napenda kuzungumza na mtu fulani, tuzungumze kuhusu siasa na jinsi hali ya siasa ambavyo inaendelea kwa wakati huo, napenda sana kuzungumza siasa ninapo kuwa na mtu ama kwenye chombo fulani, huwa napenda kuzungumzia siasa.

Pana siishi mahali ambapo nilipozaliwa. Naishi mahali ambapo ni mbali kabisa na mahali nilipozaliwa. Sababu zizofanya niishi mbali kabisa na mahali nilipozaliwa. Nisababu mbali mbali zikiwemo sababu zakikazi. Mfano tangu nilipotoka nilitoka kwa lengo la kimasomo. Kwa hivyo sahivi nimekuwepo nje kwa lengo la kimasomo. Nipo chuoni ni mahali ambapo nitofauti kabisa. Na sehemu niliyo zaliwa kwa hiyo kiujumla siishi sehemu ambapo nilipozaliwa.

Mahali ambapo nishawahi kusafiri ni sehemu ya kivutio cha utalii ambapo nilisafiri kwenye sehemu ambapo kulikuwa na mto ambao ulikuwa natumika kwaajili ya kufua umeme. Sehemu hiyo inaitu wa mtera. Hiyo ni sehemu nzuri sana ambayo ilinivutia sana. Ndipo ambapo nilisema katika maisha yangu nishawahi kutembea sehemu nzuli ni hiyo sehemu.

Huwa nangoja baruwa pepe mara tano kwa siku. Barua pepe mara nyingi kwa kila siku huwa zanifikia mara tano. Zinatoka sehemu balimbali, ikiwemo sehemu za kazi, sehemu za kujifunza masomo, sehemu ambapo kwa ajili ya burudani. Hunapokea sehemu balimbali sana. Na semu muhimu, na zingine sehemu ikiwemo kwa majukumu ya familia, na zingine kwa ajili ya kijami, na pokea sana mara tano kwa siku. Napokea baruwa pepe mara tano kwa siku.

Huwa najistawisha wakati walikizo kwa kutembelea semu mbali mbali muhimu. Kwa mfano ikiwemo semu za utalii, semu za jiji, semu za majiji makubwa huwa na pendelea sana kutembelea maasemu kama hizo. Pia semu huwa na jistawisha kwa ajili ya kula vyakula vizuli. Huwa na jistawisha kwa ajili ya kufanya mazoezi. Kwa tembelea ndugu zangu mbali mbali ambao tunafamiana na napenda sana kujistawisha wakati walikizo kwa namna kama hiyo.

Huwa najilinda kutoka kwenye vitisho vya mtandao kwa kutafuta taarifa, kwa kutafuta taarifa sahihi. Pia huwa natumia njia nzuri na za kitalaam kwa ajili ya kujilinda kutoka kwenye vitisho vya mtandaoni. Mtandaoni kuna vitisho vingi lakini na kuna namna mbali mbali za kujilinda. Huwa natumia vifaa, huwa natumia vifaa, huwa natumia watu, huwa. Natumia pia kujifunza kwa lengo la kujilinda na vitisho vinavyo toka mtandaoni.

Wiki yangu ya kazi huwa naipanga kwa kuorodhesha kazi zote ambazo huwa nitatakiwa kuzifanya kazi kwa wiki hiyo hapo. Kitu kingine huwa naipanga wiki yangu kwa kutafuta vitu ambavyo ama vifaa mbalimbali ambavyo nitaweza kuvitumia kwa ajili ya utendaji kazi. Huwa naipanga pia wiki siku gani ambayo nitatakiwa nipumzike. Huwa napanga siku gani ambapo natakiwa nikutane na marafiki na watu wengine wa muhimu.

Chakula ambacho huwa napenda kula jioni ni wali. Mara nyingi zaidi huwa napenda kula wali na nyama wa kipindi cha jioni. Wakati wa jioni huwa ni akili yangu mechoka huwa chakula changu pendwa ni wali na jioni, wali na nyama. Wakati huo huwa nimepumzika, mwili ukiwa mechoka, huwa huwa natafuta chakula pendwa kama nyama.

Ndiyo, nishawahi kutembelea mto. Mto nilitembelea mto mkubwa ambao ulikuwa unatiririsha maji. Nilifurahi sana kuona mto mkubwa wenye maji mengi na shughuli mbalimbali za kiuchumi zikiwa zinaendelea kama vile kufua umeme. Na nilifurahia sana kutembelea mto huo. Ilikuwa ni kivutio kikubwa cha utalii kuwahi kutokea kwenye maisha yangu. Kwa hiyo ujumla nishawahi kutembelea mto. Sana sana mto.

Somo la sayansi ambalo nalipenda sana zaidi ni somo la fizikia. Somo la fizikia nalipenda sana kwa sababu linapenda kuzungumzia vitu mbalimbali. Inapenda kuzungumzia ni jinsi gani teknolojia inavyo tokea. Napenda sana somo la fizikia. Ni somo ambalo linazungumzia maendeleo makubwa na jinsi gani vifaa mbalimbali vya kisayansi jinsi vinavyo fanyika. Kwa huo somo ambalo napendlea zaidi ni somo la fizikia, ni somo langu pendwa la sayansi.

Kitu ambacho ningejifunza, ningependa kujifunza kipya ni jinsi ya kutengeneza akili memba, jinsi ya kutengeneza artificial intelligence. Ni kitu ambacho huwa napenda sana nijifunze, nije nitengeneze AI ya kwangu. Ni kitu ninachopenda sana na nina mikakati na natafuta namna ya kujifunza kitu ili siku moja nije niweze kutengeneza AI ya kwangu.

Ni kitu ambacho huwa napenda kukikitazama nje, ni kama vile miti, majengo viti ambavyo huwanapenda sana ni miti, majengo, kwa wana pioni. Kwa kinabadilika tokana na msimu ni hali ya hewa, ikiwemo miti, inakauka, majani pia inakauka. Wanahisi vizuli sana ninapo tazama maeneo ya nje.

Huwanapenda zaidi kuandika kwa mkono. Huwanapenda zaidi kuandika kwa mkono ni kitu ambacho huwa kinani furahisha, kinani burudisha. Huanajihisi vizuri na huwanajihisi vizuri zaidi. Ninapo chukua peni na karatasi kwa lengo la kuandika kwa mkono. Huanapendelea sana kuandika kwa mkono siku zote. Sipendelea kuandika kwenye kompyuta. Ninapo andika kwa mkono hua nakikisha kwanza, kuanaharaka, huanandika kiusahihi. Na huwa nipo huru kufanya chochote kile kwenye karatasi ninayo andika.

Mji ambao ningependa kuutembelea hapa duniani, ni Dubai. Nina ndoto za kwenda kutembelea Dubai. Na ninapoishi kwenye maisha yangu yote. Huwa nawaza sana zaidi niweze kutembelea mji wa Dubai. Ni mji ambao nasikia, mji umekua umekuwa wa kibiashara. Ni mji wenye watu wengi. Ni mji msafi. Na ni mji unaopendeza na kuvutia sana machoni.

Wazo ambalo nzuri ninalo kwa siku ya leo nina wazo la kutengeneza hela kupitia kazi, kazi mbali mbali ikiwemo kazi za kufundisha AI. Ni wazo ambalo nimelipata siku ya leo ni wazo nzuri sana, limenifanya ni furahi, limenifanya ni burudike, limenifanya ni jihisi vizuri zaidi ni wazo la kutengeneza pesa kupitia kuzifundisha AI.

Ninapoangalia tathmini ya kazi, jinsi navyofanya, huwa najihisi mtu mwenye uwezo, mwenye fikila nzuli, mwenye fikila pana, hua najihisi vizuli zaidi. Na huwa najihisi kwamba ni mtu wa mipango, ni mtu nikipanga kitu kinatimia. Na huwa najihisi napotatathmini kazi naweza nikawasaidia wengine, wakaweza kufanikiwa kwenye kazi, kwa mfano kama zile kazi nazofanya mimi, naweza nikawapa na wenywe wakafanya vizuli zaidi.

Shule ambayo nilipenda zaidi shuleni nisomo la mathematics, nisomo la isabati, nisomo ambalo nilikuwa nalipenda sababu ambao zili nifanya nipende hilo somo nilikuwa na kwanza naliweza, nilikuwa na faulu darasani, nilikuwa naelewa jinsi gani ambavyo natakiwa kulifanya. Nisomo ambalo nilipenda sana, nilifanya kwa uthabiti, nilifanya kwa moyo wangu wote na jinsi hivyo kuwa na lipenda, nilikuwa na zidi kufaulu zaidi.

Ndiyo, huwa natumia video kwa ajili ya kufanya mawasiliano mbalimbali. Kwa mfano huwa natumia video kwa ajili ya kufundisha, huwa natumia video kwa ajili ya kujifunza, na huwa natumia video kwa ajili ya kuwasilisha taarifa kwa mtu, kwa mhusika, kwa hiyo kwenye kutumia video huwa natumia mara nyingi sana, natumia video kupitia WhatsApp, natumia video kupitia YouTube, na tumia video kupitia Instagram, na tumia video kupitia Facebook.

Kitu ambacho huwa nafanya kwa ajili ya kupunguza matumizi ya plastiki, huwa natumia mifuko ya karatasi ama huwa natumia vifungashio vya karatasi badala ya kutumia vifungashio ambao vimetengenezwa kwa plastiki. Kwa hiyo ndio njia ambayo huwa naitumia kwa lengo la kupunguza matumizi ya plastiki.

Mara nyingi zaidi huwa natumia Wifi, huwa natumia wifi ambazo zipo kwenye maeneo ya chuo huwa pia natumia wifi ambazo zipo kwenye station halli huwa napenda sana kutumia zaidi wifi wifi inanipa mtandao mzuri mtandao wenye kasi kubwa, huwa napenda sana zaidi kutumia Wifi.

Mchezo ambao huwa napenda sana kuucheza ni mchezo wa mpira. Mchezo wa mpira naupenda sana. Ni mchezo ambao huwa najisikia vizuri, napokuwa natembea, napokuwa nacheza na wenzangu. Huwa napenda sana mchezo wa mpira. Kwa sababu mchezo wa mpira unaufanya mwili wangu uonekane vizuri, mwili wangu uwe, wenye afya, na akili yangu inakuwa timamu zaidi.

Huwa naoga mara mbili kwa siku, huwa naoga ninapoamka, na huwa naoga wakati wa jioni, ninapokuwa nimerudi kazini. Huwa naoga mara mbili kwa siku, kwa lengo, pale ninapoamka, mwili kuufanya mwili uwe umechangamka, kuuchangamsha mwili, kwa sababu napokuwa nimetoka kuamka. Mwili wangu unakuwa, umechoka, unakuwa umetoka usingizini, akili inakuwa imetoka kupumzika. Ili kuamsha na kuichangamsha akili, huwa naoga. Na pale napokuwa nimerudi kutoka kazini, huwa mwili pia umechoka kwa ajili ya kufanya kazi mbali mbali. Kwa hiyo wa lengo la kuupumzisha mwili, huwa naoga.

Huwa napenda sana zaidi kusafiri kwa kutumia GPS. GPS ni raisi kuitumia. Unapo washa sehemu ama unapotumia GPS. Unapata maelekezo ya sehemu ambapo unataka kwenda kiuraisi zaidi. Kuliko kutumia ramani.

Kitu ambacho huwa nafanya wakati wa baridi kali, mara nyingi, huwa natafuta koti ya ama sweta kwa ajili ya kuvaa ili kupunguza ile baridi. Na wakati ninapolala, huwa najifunika shuka zito, sana sana shuka la pamba, kwa lengo la kuondoa ama kupunguza ile baridi. Ndivyo navyofanya wakati wa kipindi cha baridi kali.

Wakati wa mapumziko ya mchana huwa nakula chakula cha mchana. Huu ni wakati ambapo huwa ni wakati ambapo naandaa chakula cha mchana kwa ajili ya kula. Na pia wakati wa mapumziko ya mchana huwa naoga ili kupunguza ule uchovu ambao nimetoka kufanya kazi.